Filamu nayopenda ni filamu ya maria. Ni drama. Niliona maria kwanza mwaka wa elfu mbili. Ishirini na moja. Filamu hiyo niliona mara kwanza. Nikiwa nyumbani na ndiyo ningependa kuyiona tena.

Ndio, napenda kuendesha baisikeli. Huwa naendesha baisikeli kama mara mbili au mara tatu kwa wiki. Huwa nandesha baisikeli, kwa kufanya mazoezi au wakati mwingine nikenda sokoni.

Wakati wa mapumziko kazini, huwa nasoma vitabu vya hadithi, huwa nazungumza na walimu wenzangu, huipia huwa na kula na kutayarisha kazi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyekundu. Huwa inanikumbusha maua yenye na rangi ya nyekundu. Kitu ninacho miliki ya rangi nyekundu, nina rinda ya rangi nyekundu. Huwa inafanya ni, nihisi vizuri niwe na furaha. Huwa naiona mara nyingi kwa nguo, magari.

Napenda rangi nyeupe kwa ututa yangu, huwa inafanya nyumba iwe na mwangaza mingi na pia vitu kuonekana kwa urahisi na pia ni rangi ambayo inapendeza ikiwa kwa ukuta.

Chumba ninachokipenda zaidi, nyumbani ni chumba sha kulala. Huwa naipenda chumba hiki ndipo mahali huwa nalala ndio naipenda kwa sababu inakuwanga na utulivu.

Ndiyo, napenda kulala mapema. Ili, napenda kulala mapema ili niweze kuamka mapema. Na ili pia niweze kulala kwa muda ambao napaswa kulala. Ambayo ni masaa sita hivi.

Napenda kula wali na ugali pia. Ugali ni chakula ambacho huwa inapea mwili nguvu ni rahisi kuanda na pia ni rahisi kuipata dukani.

Napenda wanyama aina tofauti tofauti, napenda mbwa, napenda paka, napenda ngombe sababu inatupa maziwa. Napenda mbwa sababu huwa inalinda nyumbani, napenda paka sababu inaleta furaha kuiyona kwa nyumba.

Ndiyo nimewahifikiria kuanzisha biashara. napenda, ningipenda kuanzisha biashara. Ya kuuza chakula, yani hoteli. Napenda biashara hii sababu mimi mwenyewe napenda kupika na pia napenda kukula.

Wakati wa likizo huwa najistawisha kwa kuenda. Kwa pahali pa burudani kutembelea majamaa. Na pia kufanya vitu ambavyo vinanipa furaha kama kuimba kucheza.

Ndiyo, huwa ninanunua vitu kwa kutumia simu. Huwa naweka pesa kwenye app ya mpesa na huwa naweza kulipia bidhaa kutumia. Hiyo app pia huwa naweka pesa kwa simu.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi vya kiswahili na pia napenda kusoma vitabu vya kiingereza pia napenda kusoma vitabu ambavyo vinanijuza kuhusu maisha pia.

Hali ya hewa leo kuna jua alafu kuna joto jingi leo. Kwa sababu ya hali ya hewa nimevaa kaptura na nguo nyepesi. Napenda hali hii ya hewa kwa sababu baridi huwa inafanya niwe mgonjwa. Leo hii ningependa tu kuenda nje na kuota jua.

Ili niwatie moyo wenzangu ambao nafanya na wao kazi huwa nawahimiza watie bidii huwa pia naongoza na tabia njema ili waweze kufuata alafu familia yangu huwa nazungumza nao na kuwapa moyo kwa watie bidii kwa wanalofanya.

Kifaa cha teknolojia ambao ambao huwezi kuishi pasipo ni simu hii ni kwa sababu ni chombo maalum kwa mawasiliano pia ni chombo maalum ya kujifunza. Kupata habari na na kufanya kufanya research.

Mazoea nzuri ambayo nimejenga ni mazoea ya kukula chakula bora ambayo inafanya niwe na afya bora pia mazoea ingine ni ya kufanya mazoezi na pia kusoma vitabu.

Nikiwa shuleni nilikuwa napenda somo la kiswahili. Nilikuwa naipenda kwa sababu, kiswahili ni lugha katika nchi yetu na kujifunza lugha hii ni muhimu kabisa.

Baada ya siku ndefu, huwa nakuja nyumbani natengeneza kahawa na kunywa naoga kisha nalala. Hiyo ndiyo njia ambayo huwa napumzika baada ya siku ndefu.

Napendelea joto kwa sababu baridi huwa inanipa ugonjwa ya homa. Halafu pia baridi, wakati wa baridi ni vigumu kufanya mambo mengine kama mazoezi sababu kuna baridi.

Huwa nasaidia jamii yangu kwa kufunza watoto. Iyo pili huwa nasaidia jamii yangu kwa kutunza mazingira. Alafu pia huwa nasaidia jamii yangu kwa kuwa nikona biashara kwa hivyo nawapa kazi.

Ndio, huwa nanunua vitu mtandaoni hasa wakati ambapo niko mbali na soko ambalo hilo bidhaa inauzwa ama kama sina muda wa kuenda sokoni. Kununua vitu mtandaoni imenisaidia sana.

Huwa nasherekea siku yangu ya kuzaliwa na familia yangu. Huwa tunanunua keki, tunaandaa vyakula, vitamu vitamu. Huwa tunaenda mahali pa burudani.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu huwa inafanya nisihisi baridi. Pili huwa inasafisha vizuri. Hio joto huwa inaua uchafu mwilini.

Ndiyo huwa nasoma gazeti lakini si wakati mwingi sababu kupata gazeti ni lazima uende dukani ukanunue hila nikipata nafasi huwa naenda nanunua na ninasoma napenda kusoma gazeti kwa sababu ina ina habari nyingi na huwa inakujuza kuhusu vitu vingi.

Huwa nafanya kazi na timu ya mbali kwa kushirikiana nao kupitia mtandaoni. Pia huwa tunazungumza kupitia video. Na pia huwa tunashirikiana mara moja kwa moja.

Usiku kabla ya kulala huwa naandaa chakula huwa nakula naoga. Alafu huwa naomba mwisho kabisa huwa naomba kabla nilale pia huwa nazungumza na majama wangu kabla nilale.

Ndiyo, nimewai jifunza kupiga gita. Nilijifunza kupiga gitaa kwa sababu ni kitu ambacho napenda kufanya. Na pia napenda kusikiza muziki ya gitaa. Kwa hivyo wakati ambapo, nilikuwa huru, nilitafutua mtu na nikajifunza kupiga gita.

Aina ya filamu ambayo napenda kabisa ni drama. Napenda filamu hii sababu huwa inaniingiza, huwa inachekesha na ina mafunzo ambayo naeza kuchukua. Pia ni filamu ambazo ni zinaonyeshwa katika televisioni. Zetu kwa hivyo ni rahisi kuzipata na kuzitazama.

Viatu ambavyo napenda ni viatu vya official ni viatu ambavyo hua navaa nikienda kazini. Viatu hivi ni kiatu ambacho nafaa kuvaa nikienda kazini. Na pia hua inanipendeza. Bei yake pia ni rahisi na ni viatu ambayo inadumu.

Huwa inalingana na wakati na kitu, na jambo nalofanya kama naenda kazini huwa na vaa tishati ingali kama niko nyumbani huwa navaa shati.

Mandhari mzuri ambayo nimewahi kuiona ni mandhari ya duka kuu. Yaani mall, hii mandhari wameiyeka vizuri ni safi, ni kumbwa, wameweka vitu za kuvutia na kupendeza.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni jinsi ya kutatua shida. Hii ni mafunzo muhimu sana kwa sababu kwa maisha watu hupitia shida na kujua kuzitatua ni mafunzo kuu.